Napenda kuvaa nguo ambazo hazinishiki sana, nguo ambazo zinafanya niwe na urahisi wa kuweza kutembea ama kufanya mambo yangu. Sipendi zile nguo ambazo zinanifinya. Kwa vile mimi nataka nikifanya mambo yangu, nisikuwe na shida kutokana na zile nguo ambazo nimevaa.

Kinywaji ninachopenda sana sana ni kahawa Mimi huchukua kahawa, mi hunywa kahawa wakati wa asubuhi kabla nianze siku niko na rafiki yangu ambaye anapenda kahawa pia na alifanya mimi pia niweze kupenda kahawa Baada kunywa kahawa, mimi hujisikia mchangamfu zaidi.

Kila nikiamka, kitu cha kwanza, mimi huenda, e pale msalani, nikaweza kujisaidia, baadaye huwa naweza ku nawa uso, na vile vile, baada ya kunawa uso, naweza kusugua meno. Baada ya hapo nitataarisha kiamsha kinywa na mara nyingi napenda kuamka mapema kama saa kumi na moja asubui. Nikiamka saa kumi na moja asubui, nitaweza kujitaarisha, mae nikishaenda msalani, na vile vile nitaenda kwenye bathroom kuweza kuoga. Baada ya hapo ntaweza ku vaa zile nguo ambazo nitaji kwayo siku, alafu baada ya kuamsha kwa kula kiamsha kunywa, nitaondoka. Kila asubuhi najisikia taari, kupambana na siku ilio mbele yangu.

Wakati wa msongo wa kazi, huwa najaribu sana nijitulize ili nione ni mambo gani ambayo nitaanza nayo yaliyo na umuhimu zaidi. Yale ambayo mawa labda mkubwa wangu anahitaji nimalize kwa haraka. Yala ambayo labda ni muhimu zaidi naanza na hizo ambazo ni muhimu zaidi. Halafu baada kumaliza hizo muhimu zaidi, then nakuja pole pole na kuangalia ni kazi zingine, zipi ambazo naweza kufanya kulingana na wakati liyopo. Kama labda wakati umeisha, nitaweza kuhakikisha kwamba yale ambayo si ya muhimu sana, nitaazipanga ili nifanye siku ijayo.

Programu ya simu ni naotumia kila siku ni ile ya kueza kupigia mwenzangu simu ama kutuma ujumbe mfupi. Kwa hivyo mara nyingi katika simu yangu, huwa napenda sana kupiga simu, kujulia hali marafiki, ndugu zangu na vile vile wazazi wangu. Kwa hivo ile programu ninaotumia sana ni hiyo ya kuweza kupigia simu, ndiyo napenda kutumia zaidi.

Mimi huwa napenda kulala mapema. Nikiweza kulala mapema, itaniwezesha kuwa na ile ari ya kuweza kuamka mapema. So nikilala mapema, napata ya kwamba, naweza kuamka mapema, na kufanya mambo yangu kwa haraka, na vile vile, naweza kuhakikisha ya kwamba, nimejitayarisha ili nisipoteza wakati, wa kuenda kazini.

Pale kazini yale mambo au mafanikio ambalo nathamini sana ni wakati nimeweza kumaliza kazi yangu kwa wakati ufaao. Wakati napofanya kazi na nimeweza kumaliza hizo kazi huwa nahisi ya kwamba nimefanikiwa kwa hiyo siku. Kwa hivyo mimi mafanikio yangu ni ulu wakati ambapo mkubwa wangu amenipatia kazi na nikaweza kumaliza kwa wakati ufaao. Na vile vile kuweza kupeleka ripoti ya hiyo kazi yangu bila kuchelewa.

Jioni mimi hupenda kula ugali na nyama, huwa napenda sana kula ugali na nyama, ambayo iko na supu hivi na pilipili kiasi, huwa najisikia nimeshiba vizuri. Kwa hivyo chakula nachopenda zaidi, jioni ni ugali na nyama. Nyama iwe fry ama iwe choma ama stile yote ile ya supu, huwa na furahia zaidi.

Mimi kinacho nifanya nicheke, labda niwe nimekumbuka jambo ambalo ilifanyika kitambo na ni jambo la ucheshi, ama labda nimekaa na marafiki zangu, na tumeweza kuongea mambo ambayo yana furahisha, huwa yana nifurahisha sana, na napenda kucheka sana kwa hivyo inategemea. Kama niko na marafiki wangu na tunaongea mambo ambayo yana tuchangamsha ama mambo iliopita wakati wa ujana wetu vile vile tunapo tazama kwenye runinga vipindi ambazo ni za ucheshi ama zile za komedi huwa nasikia sana kucheka manake zina furahisha zaidi na vile vile hizo ambazo tunaita kama jokes huwa na furahia sana.

Mimi napenda sana mziki wa jadi. Mziki wa jadi huwa unanikumbusha mambo mengi sana na huwa yananikumbusha maisha yangu ya kitambo vile mambo yalivyokuwa, vile niliweza kukua mkubwa, vile vile jinsi wazazi wangu walukuwa wananilea. Huwa napenda sana mziki wa jadi. Manake inanikumbusha mbali sana na nafrahia na huwa nasikia umetuliza moyo wangu.

Mimi hufuata sana matukio ya kitaifa na nafanya hivi wakati mingi kwa kuweza kutazama habari kila siku ili kujua ni mambo gani ambayo yametukia ama kuweza kufuata kwenye mitandaoni, kuweza kupitia yale mambo yaliyojiri na kuweza kujifahamisha na yanayoendelea katika nchi yangu. Kwa hivyo mimi hupenda sana kufuata matukio ya kimataifa. Maanake yananifanya naweza kuwa na habari ambazo zimeweza kufanyika na matukio yanavendelea katika nchi yetu.

Mimi napenda kula samaki sana, e nikikula samaki huwa nafuraia, e manake nikieza naeza kula na either ugali, ama naeza kukula na chapati e na vile vile hiyo samaki, e kama imetaarishwa, a kwa ile style yote naopenda, a huwa nafuraia sana ni chakula kizuri, na ni chakula kitamu na vile vile hiyo samaki, ngeza kupata wakati wowote kama ni lunch-time, ama ni chakula cha jioni Huwa nafuraia zaidi. Kwa hivyo chakula aina ya samaki, ni chakula ambao nnaipenda sana.

Mimi ni mtu wakuwahi, mimi si mtu wakuchelewa, mimi ni mtu wakuwahi, tunapo kubaliana na mwenzangu, tukutane masaa fulani, huwa najaribu sana, niweze kufika mapema kabla ya hiyo saa, ili nisipoteze wakati, kwa hivyo mimi ni mtu wakuwahi mapema, sipendi kupoteza wakati, na sipendi pia mwenzangu, aningoje kwa muda mrefu kulingana na ile wakati, ambayo tulikuwa tumekubaliana kukutana.

Mimi napenda kunyoa ndevu zangu, napenda kunyoa ndevu zangu, manake naponyoa ndevu zangu, huwa nahisi ya kwamba niko msafi, huwa nahisi ya kwamba naweza tembea mbele ya watu, huwa najihisi vizuri. Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa ndevu, mimi napenda kunyoa ndevu Wakati watu wanapo ona kwamba ndevu zangu zimekua mingi huwa na hakikisha kwamba nimefika pale kwa kinyozi ili niweze kuzinyoa hizo ndevu.

Napo kuwa na timu na kuna jambo ambalo tunafanya pamoja huwa na hakikisha mimi pia nimejaribu nikaweza kufanya mambo ambayo yanaitajika mimi nifanye ili tuweze kusaidiana wote kwa hivyo na hakikisha kwenye timu Mimi pia niko na majukumu yangu ambayo wanaweza kufanya bidii ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tumeweza kufaulu katika malengo yetu ya timu.

Mimi napendelea kitanda kigumu, napendelea kitanda kigumu ili wakati ninapolala, nisiwe na wasawasi ya kwamba labda unaeza vunjika, ama labda kwa sababu moja ama engine, huenda ika dhoofika ama kuwa na tatizo lolote kwa hivo mimi e napenda kitanda kigumu, sipendi kitanda kizuri heli kit tanda kiwe kugumu na niweze kulala e bila wasiwasi wa aina yoyote.

Ikifika wikendi, huwa ndo wakati wangu mwafaka wakuweza kupumzika na vile vile wakati wakati mwafaka wakuweza kufanya usafi kwenye nyumba yangu kama ni usafi wa nguo, ama ni usafi wa nyumba, ama ni usafi wa vyombo vile vile wakati wikendi, miupenda kutembea katika sehemu za burudani nikaeza kukunywa kahawa ama chai, ama mambo ya kueza kunifuraisha kama madrinks na masoda vile vile na ama labda pombe vile vile napenda kukaa na marafiki ili tuweze kutulia pole pole na tuweze kuongea mambo mawili matatu na tuweze kufraia pamoja kwa ivo baada ya kueza kufanya usafi na kuweza kupumzika huwa napenda kwenye kwenye sehemu za kustarehe ili niweze kutulia na marafiki na tuweze kukaa na na tupeleze kupeleka wakati vizuri.

Napokuwa na familia yangu huwa napenda kushiriki pamoja kama ni watoto tunafanya nawasaidia kufanya homework na vile vile kama tuko na muda tunaeza enda mahali waweze kufurahia Naweza kupumzika vizuri na kama nina mke wangu tunakaa kidogo na tunaongea mambo ambayo yanahusu familia yetu.

Katika kazi, ile kitu ambacho kinachangia kuleta mazingira bora ni wakati ambapo hakuna makalele kazini na kila mtu anajihusisha na ile kazi ambayo anafanya. Na vile vile kuweza kukaa na wenzangu kwa hali ya heshima na hali ya kupendana na hali ya kuweza kufanya kazi pamoja kama watu wa familia moja, watu wa timu moja, watu wa kampuni moja kufanya kazi kwa hali ya ustaarabu inafanya mazingira ya kazi yanakuwa mazuri zaidi.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine, napofanya kazi na wengine, huwa napata nafasi ya kuuliza maswali kama kuna mahali ambapo nimelemewa ama kama nataka usaidizi. Kwa hivyo mimi napenda kufanya kazi na wengine, inanipatia fursa ya kushiriki na wengine, ili tuweze kuhakikisha kwamba, malengo yetu ya kazini, tumeweza kuyathamini manake kufanya kazi peke yangu imekuwa ni ngumu, manake naitaji wengine na vile vile naitaji usaidizi wao.

Napo kuwa na mradi mpya wa kazi, huwa nakaa pamoja na mkubwa wangu, nakaa na wenzangu, na tunaweza kujadiliana, jinsi ambavyo, tutaweza, kuanzisha, huo mradi, kwa pamoja. Kwa hivo nahakikisha ya kwamba, tumeza kukaa pamoja, e kama team, e pamoja na mkuba wangu, na ili kuanzisha mradi huo, lakini tla muhimu zaidi ni kukaa pamoja, kuelewana na kujadiliana, e jinsi ambavyo Tutaweza kutekeleza, huo mradi mpya wa kazi.

Mimi napenda asali sana. Asali huwa nitamu sana na vile vile fauku ya hayo mi huwa nasikia ni kana kwamba kama nikona mafua inaweza kupungua na kama niko na shida yote inaweza kupungua. Asali hiyo mara nyingi napaka kwenye mkate na vile vile nakunywa pamoja na chai kama breakfast na huwa nasikia iko nzuri zaidi. Asali nitamu na naipenda sana.

Mwaka mpya niliweza kusharehekea pamoja na marafiki zangu na familia Tukaeza kukaa pamoja na tukakula pamoja Tuka na vinywaji na tukaweza kupiga mapicha na tukafurahia sana mwaka mpya napoingia Wakati wa usiku, wakati wa saa sita ya usiku Tukaeza kupiga makelele Wakati kuweza kukaribisha mwaka mpya na ikakuwa ni jambo la furaha zaidi.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi aina ya bluu. Mimi hupenda kala ya bluu, maanake huwa nasikia imetuliza hali ya mazingira yangu. Na vile vile hiyo kala, naipenda kwa mavazi, naipenda kwenye nguo, naipenda kwenye gari, popote pale nilipo, kala yangu ni bluu.

Kuongeza uzalishaji wangu nahakikisha ya kwamba kila mwezi nimeweza kueka pesa kando ili wakati unapofaa yakifika kiasi fulani nafika pale nyumbani na weza kufanya kama ni ukulima ama kama ni kuongeza wale wanyama wa kufuga pale nyumbani ama kama ni kuku ama mbuzi na mambo kama hayo Wakati ambapo nimelemewa Huwa naweza kuuza moja ama mbili ili niweze kupata fedha kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yananifinya naweza kuyamudu.

Mimi napenda sana kupika. Ninapopika chakula nakula chakula kilichopikwa. Pale nyumbani kuliko chakula ambacho nimekula pale hotelini. Kwa ivo mimi sana napenda kupika. Manake kupika. Mimi mwenyewe naamua. Nitaweza kueka viungo kwa kiasi gani kwenye chakula changu. Na vile vile nitaweza kupika chakula kiasi gani. Kwa vwa mimi napenda sana kupika.

Mimi ningependa sana kuimarisha, e ujuzi e wakuweza ku ongea lugha tofauti tofauti, a ambazo za kigeni, ili we napopata wageni ama napopenda katika nchi ya kigeni naweza kueza kuwasiliana nao. Lugha kama ya wajeremani, ama lugha kama ya ufaransa namna hii, ni mambo ambao, ni ujuzi ambao ningependa sana, e kuimarisha.

Shuleni kumbukumbu nzuri ambao ninazo ni wakati tulipokuwa pale darasani na tunaweza kuiga walimu wetu baada mwalimu kuondoka darasani tulikuwa wanafunzi ambao labda tukikaa pale nyuma mwalimu ashamaliza kufunza kumbukumbu abao nakumbuka sana ni wakati tunaiga mwalimu jinsi alivyokuwa anafunza na ilikuwa ni jambo la kufurahisha zaidi.

Nimewahi kushiriki mashindano kadha wa kadha, lakini ile ambayo nakumbuka zaidi wakati wa shuleni ni mashindano ya kuweza kufika pale kwenye mchezo wa kukimbia mbio ili tuweze kuona nani mshindi. Kwa hivyo yale mashindano ya kukimbia mbio pale kwenye kiwanja ni mashindano ambayo niliweza kushiriki na yalikuwa ni nzuri zaidi na vile vile tukishangilikia ilikuwa ni jambo ambazo zikuwa zinaleta msisimuko kwenye wanafunzi.

Somo la sayansi nilalolipenda ni somo la biolojia. Somo hili nalipenda kwa sababu unaweza kujifunza mengi kuhusu maisha, kuhusu mwili wa binadamu, kuhusu mimea, kuhusu jinsi ambavyo viumbe vingi vinaweza kuishi katika ulimwengu huu kwa ivo somo ambolo napenda zaidi la kisayansi ni somo la biolojia.

Tunda langu la kupendeza ni tunda aina ya maembe Napokula maembe huwa nasikia vizuri sana ni tunda ambalo mimi napenda kwa vile unautamu hata kama mengine ni chachu lakini tunda la maembe ni tunda ambalo mimi nalipenda sana na huwa nalifurahia wakati wa msimu wake unapofika.

Niliwahi kujifunza kupige gitaa wakati flani lakini sikuweza kushika Napenda tu kusikiliza lakini wakati fulani nilijaribu kujifunza gitaa na ukawa nilemea kidogo na sikuweza kupiga hio gitaa vizuri kama inavyofaa Lakini niliwahi kujifunza gitaa lakini kwa hakika sikuweza kulimudu manake Nilijaribu kucheza vizuri lakini sio kama vile ninavyotarajia Ninapenda, kuna furaha ingine unapocheza gitaa lakini mi mwenyewe nilijifunza na nikashindwa.

Muda wa mwisho huwa nahakikisha ya kwamba yale mambo ambao nilikuwa nimeweka yakufanya ambao singependa yaweze kufika siku ingine huwa najaribu sana nimeweza kuyamalizia na nimeweza kuyashugulikia kwa haraka iwezakanavyo kwa ivyo muda wa mwisho huwa najaribu sana kumaliza yale mambo ambao nilikuwa nimepanga kuyafanya ya ambao siezi taka yaweze kufika siku ijayo.

Napenda sana kusikiliza redio, wakati wa kusikiliza redio, huwa napata mafunzo mengi sana, vile vile, napata kuweza kusikiza muziki wa aina kadha kadha, vile vile, naweza kupata habari na mambo yaliyojiri katika maisha kwa hivyo redio, ni kitu ambayo napenda kusikiliza sana, maanake unaweza kunifunza mambo mengi, na naweza kujua yale mambo yanavyoendelea katika maisha.

Huwa nasasisha vifaa vyangu, tuseme kama ni vya kompyuta ama kwenye simu yangu, huwa nasasisha mara mbili ama mara tatu kwa wiki. Wakati fulani, kama ni kifaa cha teknolojia, kitaweza kunieleza kwamba ni wakati wa kusasisha. So, kama ni mara mbili ama mara tatu kwa wiki, huwa nahakikisha kwamba nimeweza kusasisha kifaa hicho. Kwa ivo napenda kila mara niwe katika hali ambao ni ya kisasa na hali ambao naeza kusasisha vifaa vyangu ili nisiwe na shida ya kueza kuvitumia. Lakini mara nyingi kifaa chenyewe kitanieleza ya kwamba ni wakati wa kusasisha.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na samaki. Mara nyingi nikiweza kupata ugali na samaki huwa naskia ladha yake ikiwa nzuri sana. Napokila huwa nakumbuka wazazi wangu na vile vile wale ndugu zangu tulivyoweza kuishi pamoja nao huwa nawakumbuka zaidi. Na chakula ichi ni mamangu alieza kukula chakula ichi, alipoleta nyumbani samaki, nikakula mara kwanza, na niliweza kufuruhia sana. Mara mwisho niliweza kukula chakula ichii wakati wa krismasi, nipo niliweza kukula chakula ichii, cha ugali na samaki.

Kwa kusema kweli muda mingi sana natumia kwenye simu yangu kwa siku ni kama masaa nne Maybe kama ni asubuhi kama dakika salasini alafu labda wakati lunchtime napopata naafasi nitahakikisha pia nimeangalia simu yangu jioni pia nitaangalia simu yangu kabla nilale pia nitaeza kuangalia simu yangu Kwa hivyo masaa manne kwa siku natumia simu yungu Programu mingi sana ninazotumia kwenye simu ni programu kama Facebook, Twitter ama vile vile kwenye email nieze kuangalia ni kama kuna email mpya ambao nimepata. Simu yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni Nokia 3310. Hio ndio simu yangu ya kwanza niliweza kupata nilipokuwa kijana. Simu inanisaida sana katika maisha yangu inansaidia kuwasiliana na wapendwa wangu. Simu inanisaidia pia wakati ningependa kujua mamba yanaendelea kwenye mitandao vile vile simu inanisaidia kuweza kufanya mambo ya kadhaa kadhaa ambayo naeza kuniongezea fedha katika maisha yangu na vile vile hiyo hiyo simu ndio kifaa ambacho kinanisaidia kujua ni wakati gani na vifanya mambo yangu na vile vile simu hiyo hiyo vile vile inanisaidia kwa mambo mingi sana ambalo badala kuenda kwenye ma cyber cafe hivi natumia simu yangu kufanya mambo mingi sana kwa hivyo ni kiungo muhimu sana katika maisha yangu.

Katika kazini wale wafanyikazi wenzangu huwa na hakikisha tunaweza kuwasiliana kwa njia ya upole na tunaweza kusaidiana katika kazi kwa hivyo huwa na hakikisha kwamba uhusiano katika kazi baada kufanya kazi bado pia kuna hali ya urafiki ili tuweze kusaidiana kila wakati ili tuweze kufanya kazi kwa vizuri zaidi na kwa ushirikia.

Mazoezi yangu ya kila siku, ninapoamkanhuwa nafanya press ups. Na huwa nafanya press apps maratano kwa siku. Kila asubuhi naamka nafanya press ups. Alafu masaa iyo ya asubuhi, nasikia kwamba mwili wangu umeanza kunyooka vizuri, naingia kwenye, pale kwenye bathroom na kuweza kuoga. Bada ya mazoezi huwa najisikia niko freshi zaidi, na naweza kupambana na siku ilio mbele yangu.

Kazi ninayoichukia pale nyumbani ni kazi ya kufua nguo kufua nguo naona kama inanilemea sana na wakati mwingine ni wikendi na zimeanza kukua mingi Kwa hivyo na kuwa uvivu wa kufua hizo nguo zote Kwa hivyo kazi ambayo naichukia sana pale nyumbani ni kazi iyo ya kuosha nguo sio kazi raisi ni kazi ambayo inataka moyo na kujitolea.

Mimi napenda suruali sana katika maisha yangu manake. Hata hivyo mimi ni mtu wa kiume kwa hivyo hakuna vile tutaweza kukutana na sketi. Mimi napenda suruali sana na vile vile naweza kuhisi ya kwamba naweza kutembea vizuri na naweza penda pia kufeel niko free katika shuguli zangu za kila siku.

Kazini mimi nikifika pale naweza kujipanga asubuhi nijue ni mambo gani ambayo yanastahili kufanyika kwa siku. Kwa hivyo najipanga naanza na zile vitu muhimu zaidi shughuli za kila siku naweza kumalizana nazo mapema mapema halafu kama kuna jambo ambalo mkubwa amenieleza nifanye naweza kushugilika nayo kwa hivyo nahakkisha kwamba kila asubuhi naanza na shughuli ambazo ni muhimu zaidi na shughuli ambazo mkubwa atanipatia halafu ndio baadaye nishugulike na kazi zingine za kila siku.

Simu yangu kwa zaidi naitumia kwenye mitandao ya Facebook na email. Hapo ndio natumia simu yangu zaidi. Na vile vile hivi karibuni nimeweza kutumia simu yangu kwa muda mingi kuweza kufanya miradi ambayo yananaweza kuniongezea hela katika maisha angu.

Ili kuweka afya nzuri na hakikisha ya kwamba nafanya mazoezi vile vile na hakikisha kwamba chakula ambavyo nakula ni vyakula ambazo ni balanced diet Kwa hivyo na hakikisha vile vile pia na kunywa maji kwa wingi ili kuweka afya yangu iwe nzuri zaidi.

Taka zangu huwa nazigawanya, maanake kuna taka ambazo huwezi ukachanganya pamoja, kama ni taka ina makaratasi yanakuwa kando, kama ni taka aina ya vyakula naweka kando, kama ni takataka ambazo labda ni za plastiki naweka kando kwa hivyo huwa nagawa, taka zangu kulingana ni aina gani ya taka ambacho niko nazo kwa wakati huo.

Hali ya anga leo ni hali ya mawingu. Leo hakuna baridi namna joto iko katikati. Kulingana na hali ya anga ya leo nimeweza kuvaa nguo ambazo si za joto. Nguo ambazo zinanipatia nisikiweze kusikia vizuri. Hali ya anga anaipenda sana. Kutokana na siku ya leo basi mimi napumzika tu hapa nyumbani. Ninaweza kufanya mambo yangu na kutulia pole pole ili wikendi iweze kuisha vizuri.

Mwaka mi napenda zaidi ni msimu wa kumaliza mwaka msimu wa disemba manake kuna sherehe sherehe kuna shamra shamra napata nafasi ya kuweza kukaa na marafiki zangu na ndugu na jamii zangu ni msimu ambao napenda sana mwaka unapoisha.

Sherehe yangu ya kupendeza ni siku ya kuzailiwa kwangu ama birthday day. Siku ya kuzaliwa kwangu, hio ndo sherehe ambao naipenda sana. Maanake wakati huo, huwa nakumbuka kwamba, nimeweza kuongeza miaka, na naweza kufanya mambo kadha kadha, na kuweza kufikiria maisha yangu, yale mambo ambayo ningependa kuyafanya, yale ambao siwezi shindwa kuyafanya. Kwa hivyo ni wakati wakukaa chini na kufikiria maisha yangu yajayo.

Mimi napenda kula ugali. Sipendi kula wali napenda kula ugali. Ugali huwa nahisi ya kwamba inanipa nguvu zaidi. Huwa nahisi ya kwamba nimeshiba vizuri zaidi. Na hisi ya kwamba inakawia kwenye tumba yangu. Na huwa na hisi ya kwamba ugali ndio chakula ambacho kinaweza kusaidia mwili wangu zaidi.

Mimi ile mahali ningependa kuenda ni nchi ya misri Labda nifike uko, niweze kuona mambo ya kihistoria ambayo labda nilikuwa napenda kusama kule nilipokuwa drasani nikifika huko, ningependa kuchukua mapicha ili niweze kukumbuka jinsi hali iko upande huo Ningependa kusafiri na mpenzi wangu ambaye nampenda, ili tuweze kufurahia pamoja vile vile nahitaji ningependa kutembia mengi ili niweze kujifunza mengi katika maisha kwa hivyo nikipata nafasi ningependa kutembia nchi kadha wa kadha.

A mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuamka mapema ili niweze kujitaharisha mapema. Wakati napoamka mapema napata nafasi ya kuweza kufanya mazoezi, napata nafasi ya kuweza kupitia vitabu navyo penda kusoma, napata nafasi ya kuweza kuvaa zile nguo nazoitaji, napata nafasi ya kujipanga kwa siku. Hali naamka nikiwa freshi na vile vile najitayarisha ili siku yangu iweze kuwa siku ya manufaa.

Pesa zangu huwa nahifadhi kwenye benki, kwenye sacco, na vile vile kwenye lock saving kwenye simu. Huwa nahakikisha vile vile nimehifadhi pesa zangu kwa vikundi vidogo vidogo, za kifamilia na za kijamii kwa hivyo Mimi nahifadhi pesa kwenye benki, kwenye sacco, na vile vile kwenye vikundi kadha wakatha.

Kwa sasa natumia teknolojia ya sauti ama yenye microphone kuweza kurekodi mambo kadha kadha ambao yanahitajika kwa wakati fulani. Kwa hivyo huwa natumia teknolojia ya sauti sana sana kama microphone kuweza kuongeza sauti yangu na kusikika vizuri na kuweza kujieleza vizuri zaidi.

Kwenye kazi yangu, malengo yangu, ni kuweza kuongeza ujuzi katika kazi yangu. Kwa kuweza kufanya part-time classes, ili niweze kuongeza ujuzi katika kazi yangu. So katika kazi yangu, nigependa ni kipata kazi ingine, niweze kuongezewa mshahara, na niweze kuwa na cheo ambacho kinanipa nafasi ya kuweza kuimarika katika maisha.

Napenda sana kupiga picha. Picha inanipa fursa ya kuweza kurekodi wakati fulani katika maisha yangu. Ili siku zijazo, naeza kuwanyesha watoto wangu, naeza kuwanyesha wajukuu wangu, naeza kukumbuka nilikuwa wapi wakati fulani, nilikuwa nafanya nini, na nilikuwa nafanana vipi. Kwa hivyo ni hali ya kuweza kurekodi maisha yangu na kama kulikuwa na sherehe tuliweza kufanya pamoja, ama kuna watu tulikuwa nao pamoja, wanapenda kupiga picha hili wakati ujao naeza furahia na kuonyesha watu marafiki zangu ama wajukuu wangu ama watoto wangu waweze kujua vile mambo yalivyokuwa wakati fulani katika maisha.

Mimi napenda kwenda pwani sana, napenda kufurahia hio hali ya kuweza kuona Indian Ocean, kwenye mabichi pale, na kufurahia upepo wa bahari, so barahindi. Kwa hivyo, mimi napenda sana kwenda pwani, inapatia fursa ya kuweza kupumzisha akili, na kupumzisha mwili, na kufurahia mandhari ya pale pwani.

Huwa nafikiria sana kuanzisha biashara yangu, maanake nikiona biashara yangu, nitaweza kuwa kama mimi mwenyewe, ndo mkubwa wangu, na nijipange na mambo yangu, kwa biashara yangu ni jambo nzuri sana, manake sitakuwa tena, nafanyua mtu kazi, na nitakuwa najifanyia kazi, na najipanga, naweka record zangu vizuri, na vile vile inanipa fursa ya kuweza kuandika watu wengine, na kuweza kuimarika katika maisha.

Mimi napendelea mwanga wakati, napendelea mwanga wakati, mwanga mkali huwa unaweza kuniharibu macho na siwezi nikaona vizuri. Kwa hivyo kwa kawaida, mimi napenda mwanga wa kati ni mwanga ambao hauwezi ukanidhuru kwa vyovyote vile na vile vile naweza kufanya mambo yangu kwa njia ilionzuri zaidi.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya udaktari. Kazi udaktari inapatia mtu fursa ya kuweza kuokoa maisha ya wenzako na vile vile inakupatia fursa ya kuweza kuelewa jinsi miili yetu inavyofanya kazi kwa hivyo kazi ambayo naithamini zaidi katika maisha ni hiyo kazi ya udaktari.

Napenda kufanya kazi nyumbani. Pale nyumbani nikona utulivu na vile vile. Nikona wakati ambao mimi mwenyewe naweza kujipanga. Kwa hivyo napenda sana kufanya kazi nyumbani. Maanake sina mtu ambaye anisumbua niko mahali pametulia na nafanya mambo yangu bila wasiwasi na bila kusumbuliwa na mtu yeyote.

Mziki ninausikiliza mara nyingi ni mziki wa rumba. Mziki wa rumba na upenda sana manake inanikumbusha mzazi wangu na vile vile siku ambazo za awali nilipokuwa kijana mdogo kabla nikuwe mtu mzima. So mziki wa rumba naupenda sana kwa vile inanikumbusha mbali na vile vile mziki huo huo unaendeshwa kwa njia ya pole pole ni mziki bila jasho.

Habari ya mtaandaoni mara nyingi huwa wanasoma kwenye simu yangu wakati ninapoingia katika Facebook ama katika TikTok ama kwenye YouTube napata kujua yale mambo ambayo yameweza kufanyika katika maisha kwa hivyo pale mtaandaoni ni mimi nasoma habari kwenye simu yangu.

Kwa mtu ambaye anaanza kazi, ningependa kumshauri, aweze kuhakikisha ya kwamba, anaweza kuhifadhi pesa zake, kwa njia ilio sawa kabisa, kama ni kwenye benki, ama ni kwenye sako, aweze kuifadhi pesa zake. Ili wakati shida ama dharura inapompata anaweza kujikimu vile vile hizo fedha zinaeza kumsaidia kuanzisha biashara kama ako na ndoto ya kuanzisha biashara vile vile hizo pesa alizohifadhi anaeza chukua loan ili aweze kujenga nyumba yake ama aweze kufanya ile ambap anahitaji Kwa hali ya umuhimu sana ni kuhakikisha kwamba mtu anapofanya kazi ako na njia ya kuhifadhi pesa zake asikule zote na zitaeza kumsaidia katika siku za usoni na kujiendeleza katika maisha.

Rangi ninaopenda kwenye ukuta wa chumba ni rangi ya zambarau. Rangi ya zambarau ni rangi ambayo naipenda sana kwenye ukuta. Hua naona ni kama rangi ambao imenituliza kiakili na imetuliza hiyo hali ya mazingira yangu.

Mimi kwa hakika napenda maua sana. Maua yananipatia hali ya utulivu maua vile vile yanaweza kunifanya na hisi nikiwa karibu na nature. So mimi napenda sana maua manake huwa yanapendeza macho na yanafrahia sana unapo ya tazama unahisi vizuri sana.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya na siwezi nikasahau ni wakati nilipopata fursa ya kuweza kusaidia kipofu kuvuka barabara Maanake niliweza kumshika mkono na hakuwa na mtu wa karibu wa kuweza kumsaidia nikamshika mkono na nikaweza kumsaidia kuvuka barabara mpaka upande wa pili.

Jioni inapofika, huwa nasikia uchovu fulani, manake mchana kutwa, huwa niku pale kazini, nikiweza kufanya kazi zangu za kawaida. Kwa kusema kweli, mimi huanza kupumzika kitu saa tatu na nusu manake wakati huo nisha maliza kuoga, nisha maliza kupika chakula cha jioni na vile vile Maybe nisha weza kusikiza habari ya matukio yalivyo tokea wakati wa mchana Sherehe za jioni naezapenda kufanya, ni labda kukula chakula nachopenda kwa kuita marafiki na kama kuna vinywaji, tunaweza kukunywa pamoja katika kulala, nahakikisha kitanda changu kiko katika hali nzuri na hali safi halafu, naweza kuzima mataa, naweza kuweka simu yangu kwenye chaja halafu, vile vile, naweza kulala huwa nasikia furaha sana, wakati wa jioni, manake najua siku imeisha Sasa ni kulala na kupumzika na kuongojea siku ya ijayo ya kesho.

Chakula ninachokula mara mingi mchana ni ugali na kitoweo chochote ambacho kiko tayari. Kwa hivyo mara mingi mchana, mimi huwa napenda kula ugali na kitoweo kama ni nyama ama ni samaki ama ni mboga ama ni chakula kingine chote ambacho ningependa kukula pamoja na iyo ugali.

Upande wangu, mimi napenda sana kunywa chai. Hiyo chai, basi pale kwenye jikoni nahakikisha sufura kikosafi, naweka kwenye gesi nahakisha, naweka maji kwa kiasi ambacho na nahitaji, maji yakichemka naeka maziwa, maji yakishayaeka maziwa, kawaida naweka majani na sukari kidogo ambayo natumia. Baada ya hapo, nitaweza kuchunga na niweze kukunywa vizuri. Wakati fulani huwa napenda kuongeza viungo kama tangawizi ili kuiongezia ladha Napenda kukunywa kinywaji hichi cha chai nyumbani mwangu sebuleni ambapo napumzika Baada ya kukunywa chai huwa nahisi vizuri sana naskia kwamba mwili wangu upo katika hali nzuri kabisa na naeza kujitayarisha kufanya mambo mengine.

Sasa siishi mahali nilipozaliwa Maanake nimekuja baada ya kuzaliwa, nimezaliwa Naivasha na sasa niko pwani kwa shughuli za kazi Kwahivyo naweza kusema kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa Naishi mbali sana na mahali nilipozaliwa katika hali ya kuweza kutafuta maisha.

Nina keki ninaipenda ni keki ambayo haijawekwa cream mingi sana ama hali ya sukari mingi sana, ile ambayo iko kwa kadri yani keki ambayo huwanapenda sana na nafurahia na hata nikikula nasikia iko ikonzuri zaidi keki ambayo haina cream mingi ambayo iko tu katikati na kwa vizuri kabisa nafurahia.

Wanyama ninawapenda, ni wa msituni, ni kama simba, ni kama vile twiga, ni kama vile nyoka namna hii, na vile vile wanyama kama ndovu, wanyama kama sana sana the big five, the big five, wanyama ambao napenda sana kuangalia na kuwatazama. Kama ni Simba, kama ni Twiga, kama ni yule anaitwa Rhino, ama ni Leopard na mambo kama hayo kwa hivyo ni wanyama ambao, nafurahia sana kuwaona.

Mimi napenda kutembea semu ambazo zina utulivu kama labda karibu na ufuoni wa bahari ambapu kumetulia na kufurahia upepo wa bahari vile vile napenda kutembea katika kutazama wanyama kwenye pori tofauti tofauti katika nchi yangu napenda sana kutembelea sehemu kama hizo vile vile napenda kutembelea sehemu za kustarehe, ambapo naeza kutulia na kueza kufurahisha nafsia.

Mimi hupiga kura kila baada ya miaka tano ili niweze kupata nafasi ya kuchagua kiongozi ninayemtaka kiongozi ambaye na mini sera zake ni za kuweza kubadlisha maisha yetu katika kama ni MCA, ama ni MP, ama ni Senator, ama ni President huwa napata nafasi ya kupiga kura kila baada ya miaka tano.

Huwa nahakikisha ya kwamba kama kuna kazi nimepewa najaribu sana nimalize kwa wakati. Yaani kumaanisha ya kwamba kama kuna kazi ya kufanya. Huwa nahakikisha nimejaribu nikaanza kuifanya mapema. Nikajipanga nikaanza kufanya hiyo kazi mapema. Alafu nisije nikapoteza wakati kwa mambo nyingine. Ambayo sio ya muhimu kwa hivo huwa nahakikisha. Hiyo kazi kwanza naipatia priority. Naanza na hiyo kazi kwanza namalizana nayo ili niweze kuikamilisha kwa wakati unaofaa kabla nifanye jambo lingine ya lolote.

Kwa sasa gazeti huwa sisomi sana, maanake mara nyingi sina hiyo nafasi ya kuweza kusoma gazeti Labda kwenye mitandao nitaeza kuona habari ama yaliyojiri ama vile vile nitapata nafasi ya kuweza kuzipitia kwenye habari kwenye kama ni youtube ama kama ni facebook niweze kujua ni nini yaliojiri kwa hivyo sana sana sipati nafasi ya kusama gazeti.

Mazoezi ya mwili tunaweza kusema ya kwamba nafanya mara tatu kwa wiki. Mara tatu kwa wiki huwa naeza kujaribu nifanya mazoezi ya mwili ili kuweza kuhakikisha kwamba afya yangu iko katika hali ilio nzuri zaidi na vile vile kuweza kuepusha magonjwa hapa na pale.

Ile lugha ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Nikipata nafasi, niweze kujifunza lugha ya kifaransa, itakuwa ni jambo ambalo linaeza kunifurahisha sana. Manake hiyo lugha ya kifaransa, kama nitaweza kuijua, nitaeza kuwasiliana na maybe inchi, nikienda inchi ambao wanaongea lugha ya kifaransa, naeza kuwasiliana nao vizuri bila tatizo lulote.

Mimi hutumia mitandao ya kijamii kwa sana Maanake kila siku ninapotumia simu yangu Nitahakikisha kwamba nimeweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii ili niweze kuwa na na kujisomea mambo katha yanayoentelea katika maisha Mahoni ya watu kufanya kweza kusikia maoni ya watu kuhusu mambo yalivyofanyika. Na vile vile kupata habari mpya na kujua ni nini inaendelea katika nchi yangu na marafiki zangu wanaendelea vipi.

Kampuni ya teknolojia ni nayo amini eeh ni kampuni ya ya kama Facebook namna hii mtandao ya kijamii mtandao ya kijami eeh iyo kampuni naiaminia sana manake napata tofauti sa ya kuweza kujua ya la mambo ya nayoende.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni timu ya Manchester United. Timu ya Manchester United ni timu ambao mimi huwa. Naishabikia zaidi. Nimeanza kupenda hii timu tangu zaidi ya miaka kumi iliopita. Nimeanza kupenda hii timu zaidi ya miaka kumi iliyopita na huwa naishabikia sana. Katika timu yangu hii, naeza kusema kwamba mchezo wao kushangaza ni wakati walipoweza kuivuruga timu ya asenali na kuipiga mabao mengi sana In fact, mimi naeza kusema kwamba yulle mchezaji ambayo nampenda zaidi kwenye timu hiyo alikuwa anaitwa jina lapita kidogo Ronaldo Ronaldo nilikuwa nampenda sana kwenye mchezo huu huwa nahisi ya kwamba timu ikishinda huwa nasikia vizuri sana na huwa na furahia na nashikwa na msisimko na furahia sana hiyo timu ikishinda.

Eee, kazi na maisha ya kibinafsi Eee, mara nyingi na ningesema ya kwamba Eee, wakati napofanya kazi zangu Napopata nafasi ya kuweza kufunga hiyo kazi vile vile napata fursa ya kuweza kufanya mambo yangu ya kimaisha Kwa hivyo, hua nakikisha kwamba kazi yangu na maisha yangu ni mambo mawili tofauti Kwa hivo hua nahakikisha kwamba wakati wa kazi ni wa kazi na wakati wakupumzika nyumbani na kufanya mamba yangu nasahau mambo ya kazini Kwa hivo sipendi kuchanganisha maisha yangu ya kazini na maisha yangu ya kawaida Kwa hivo huwa nahakikisha kwamba kama ni kazi ni kazi na kama ni kupumzika.

Chukumu ninalopenda zaidi kazini ni ya kuweza kuongoza wengine ili kuhakikisha kwamba jambo fulani ama maradifanyi umeweza kufanyika kama vile mkubwa anavyotaka. Kwa hivyo ile kazi napenda zaidi ni kazi ya kukaa na wenzangu chini na kuweza kuwaongoza kufanya yale mambo ambao yanatajika kufanyika sana katika kazini.

Chakula nachopenda zaidi ni ugali, samaki na sukuma wiki, chakula ambacho. Napenda zaidi, kukitarisha vizuri, na tuweze kuweka pili pili hapo kwa umbali, huwa nafurahia sana, maanake hio ladha, inapendeza, na furahia zaidi wakati ninapokula chakula hiki, kitamu zaidi.

Kwa leo ningasema ya kwamba niko na maono ya maisha mema kutoka leo So iile wazo zuri ambole niko nao kwa siku ya leo ni kwamba shida si za milele Kila kitu kinakuja kikipita na wakati la muhimu ni kufanya bidii katika maisha na kuweza kujiendeleza na kusahau zile shida uko nazo na vile vile kujua kwamba yaliopita si ndwele la muhimu ni tuyagange yaliyomo na yajayo.

Tunapokaa na wenzangu katika mazungumzo ya kila siku Huwa nafurahia kupatia wengine nafasi waweze kunipatia maoni yao Kwa hivyo napenda sana kusikiliza maoni ya wenzangu maanake katika maoni yao naweza kujifunza mambo mawili ama tatu Kwa hivyo huwa natulia niweze kusikiliza wenzangu wanayo maoni gani katika maisha yangu Kwa lile jambo ambalo tunazungumzia Maanake ningesikiliza maoni ya wengine Najifunza mengi na kama kuna makosa na chukua fursa hiyo kuweza kujirekebisha.

Mimi napendelea mahali pa kimya Sipendelei mahali pa kelele Napendelea mahali pa kimya, maanake kama kuna mahali pa kimya Ninaweza kufanya mambo yangu kwa utaratibu na bila kusumbuliwa na mtu yeyote Kwa hivyo kwa ufupi, mimi napenda mahali pa kimya.

Hali ya hewa naipenda ni hali ya mawingu wakati hakuna jua kali na hakuna upepo. Ni hali ya anga ambao mimi naipenda sana. Maanake ni hali ya anga ambayo imetulia hamna baridi, hamna joto na vile vile unaweza kufanya mambo yako bila shida aina yoyote.

Mimi sipendi kuoga kwa maji ya moto, napenda kuoga kwa maji ya baridi. Nikioga maji ya baridi, huwa nasikia niko freshi zaidi. Kwa hivyo, mimi sipendi kuoga maji ya moto, napenda sana kuoga maji baridi. Maji baridi, wa nafanya mwili wangu, nasikia vyema zaidi, na vile vile nasikia kwamba nikotayari kwa siku, na kama jioni, na pumzika kwa njia iliyo nzuri zaidi.

Kwa mitandaoni, tuseme huwa nachukua takribani masaa mawili kwenye mitandao kwa siku. Maanake, kila wakati ninapopata nafasi ya kuweza kutazama simu yangu, nitaweza kuingia kwenye mitandaoni, ili niweze kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea mle ndani.

Napenda kuwa mahali ambapo kuna utulivu, mahali ambapo watu wanapumzika na kufanya mambo yao pole pole ya bila kusumbuliwa na watu. Kama ile mahali ambapo ningependa ni mahali ambapo pametulia, mahali ambapo hakuna makelele, mahali ambapo kila mtu anafanya mambo yake.

Yale mafunzo kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni hali ya kueza kufanya kazi kwa pamoja. Kuhakikisha ya kwamba malengo ya kampuni yote tunaweza kujitolea na kila mtu aweze kufanya sehemu yake kwa hivyo kile ambacho nimefunza zaidi ni hali ya kufanya kazi kwa pamoja. Maanake sisi wote tuko muhimu sana katika kuhakikisha ya kwamba malengo yanaweza kufanyika vizuri kila mtu akifanya kazi kwa pamoja na kwa upendo na kwa ushirikiano.

Tuseme marafiki wapya huwa naanza uhusiano nao wakati naenda karibu nao kama tuseme tuko kwenye mikutano ama kuna sherehe fulani ama kuna shughuli naendelea Tunaweza kujuana majina, tunaweza kuwa na maelezo ili tuweze kujuana vizuri baadae tunaweza kubadilishana nambari alafu vile vile tunaweza kuwasiliana baadae kama ni baada ya siku mbili ama tatu kujuliana hali na muda si muda unapata kwamba urafiki upya unaanza na napata marafiki wapya kwa hivo jambo la muhimu nakua na hali nzuri ya kuweza kukua mpole na kuweza kujuana majina na kujua yule mtu anafanya kazi gani ama anashughulika na mambo gani katika maisha anaishi wapi alafu baadae tunaza kutembeleana na kuanza kutakeneza urafiki.

Tuseme mvua kama ni sehemu ya kule mashambani Napenda mvua maanake mimea itaweza kumea na vile vile tutaweza kuvuna mazao yetu vizuri Lakini kama ni upande wa town sipendi mvua Kwahivyo inategemea mvua inanyesha town ama inanyesha kule mashambani.

Mnyama ambaye naezataka kumfuga ni mnyama ambaye anajulikana kama sungura. Sungura unapomtazama, anafurahisha macho sana na vile vile mwenendo wake niwakufurahisha. Anapo ruka ruka, hakitafune chakula, ama anapozunguka zunguka, hakiweza kuenda hapa na hapa, ni mnyama ambaye anafurai zana. Kwa hivyo ule mnyama pori wakufunga ambaye naeza mpeda sana ni huyo sugura na kia pia napenda nyama yake ni kitoweo nzuri sana.

Napenda kutembea kwa miguu manake inanipa fursa ya kuweza kufanya mazoezi napenda kutembea kwa miguu wa nahisi nimefanya mazoezi na kwa hivo na ingia kwenye bathroom na kuoga na nahisi vizuri sana kwa hivo ni wakati inanipatia nafasi ya kuweza kufanya mazoezi.

Mahali napoishi, ile nyumba naishi kwa sasa ni nyumba ya bedsitter. Mazingira ya aina ile ni mazingira ambao ni safi, mazingira ambao yametulia. Nilihamia mahali hapa miaka tatu iliopita. Ninachopenda katika eneo hili ni kwamba hali ya utulivu wake ikojuu sana. Vile vile hamuna wakora hukundani ama wezi na vile vile tuwezi sema kwamba hali ya usalama iko nzuri sana na ninapokaa hapa huwa nasikia raha Manake usalama wangu nasikia umeshugulikiwa vizuri na hamuna wasiwasi aina yoyote.

Mimi napenda kupanda mlima. Kiusa na maana ni kwa sababu inanipatia fursa ya kuweza kufanya mazoezi ya miguu na vile vile ninapofika kule kileleni uwa napata nafasi ya kutazama mazingira yangu yako vipi ya huku na huku. Kwa hivyo huwa napenda sana kupanda mlima.

Chakula cha jadi ninachopenda ni aina ya nyama ambayo inaweza kuekwa kwenye jikoni na kuchomwa halafu baadae inakaangwa. Chakula cha jadi ambacho ninapenda zaidi huwa nasikia iko tamu sana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kuamua jamii itaweza kukaa namna gani mambo gani ambayo yanaeza kubalishwa ili kusaidia jamii kama labda kuweza kuhakikisha kwamba tuko na barabara nzuri katika kijiji kama ni kuhakikisha ya kwamba, hakuna mtoto anayebaki nyumbani kwa kukosa hela ama fedha za shule. Na vilevile kuhakikisha ya kwamba, wale watu ambao hawajiwezi katika jamii wanaweza kusaidika. Kwa hivyo ningependa kuwa na uwezo ya kuweza kusaidia jamii katika maisha kwa njia tofauti tofauti.

Marafiki zangu napenda kukaa na wao, napenda kuongea nao, napenda kuwasiliana nao, napenda kukunywa vinywaji pamoja nao na kukula chakula pamoja. Tunapozungumzia mambo katdha wa kadha katika maisha yetu na kufurahia upe wao kwa hivo marafiki zangu. Uwa napenda tukikaa chini na kuongea na kuweza kujiadiliana mambo kadha wa kadha.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni kama jambo limefanyika, naweza kusikia watu wanatoa maoni yepi maanake mara nyingi utapata watu wako na maoni tofauti tofauti kuhusu tukio ama jambo fulani ambalo limeweza kutokea ama maoni tofauti kuhusu mambo ambayo yanaweza kujadiliwa Kwa hivo huwa nafurahia sana kusoma maoni mtandaoni ili niweze kujua watu wengi wanahisi vipi kuhisi jambo fulani.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole sana sana katika simu yangu ya rununu na vile vile Tuseme kwamba pale kazini katika mfumo wa biometriki ile inaeza kutambua mtu kwa asili yake na ni mtu gani kwa hivyo hiyo mfumo wa vidole ni mfumo ambao natumia sana.

Katika kazi yangu zile study muhimu ambazo natumia kwenye kazi yangu ni hali ya kuweza kujua kutumia tarakilishi kwenye pale kazini na vile vile ni hali ya kuweza kujua system ya kazi ya kuweza kuhakikisha kwamba mahesabu yanafanyika vizuri kwa hivo kwa kazi yangu Izo ni study ambazo zina nisaidia sana katika kazi yangu ya kila siku Manake yanafanya kazi inakuwa rahisi na vile vile inaweza kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo ynaitajika kufanyika yanafanyika kwa njia ya usawa na kwa njia rahisi zaidi.

Kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anajali watu wake ni kiongozi ambaye anahakikisha wale anaowaongoza maisha yao yameweza kuimarika. Kwa hivyo, ninaweza kusema kwamba ile sifa muhimu sana kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anajali watu wake, kiongozi ambaye yuko hapo kwa kuhakikisha kwamba maisha. Ya watu anawaangaza ni maisha ambayo yamebadlika na ni maisha ambayo yanabadlika kwa njia ilio sawa.

Tuseme ya kwamba nikipata nafasi ningependa kuridi ujana Manaake miaka imeenda na kuna mambo ambao Ningependa niyafanya katika ujana wangu lakini niliweza kupoteza nafasi. Kwa hivyo nikipata nafasi ningependa kuridi ujana Manaake naonafijana wengi, wanaharibu maisha yao na kuna yale mambo ambayo nafanya hapa baadaye katika maisha ya uzeeni unapata ya kwamba wangalijua wangetumia ujana wao vizuri diyo hali ya maisha ilivyo na ningependa sana kurudi ujana lakini haiwezekani.

Wakati wa juakali tuseme napenda kutulia kwenye mti ambao uko na na mvuli wa kutosha na niweze kutulia wakati wa juakali kwa hivyo wakati wa juakali nimekamata tu kupumzika kwenye mti wa mvuli.

Katika kazi ule uzoefu umenisaidia sana ni kuweza kuserve watu pale kazini kuwapatia kila kitu wanachohitaji imenisaidia niweze kujua kukaa na watu aina tofauti tofauti na niweze pia kucontrol temper yangu vile vile niweze kuishi na watu kwa njia iliyo sawa kabisa kwa hivyo uzoefu wa kazi umeweza kunisaidia sana Kila siku ninapo amka asubuhi na kuweza kukutana na wezangu pale kazini na kuwapatia zile vitu ambazo wanahitaji kwa shughuli zangu za kila siku Kwa hivyo imenifundisha kukaa na watu vizuri imenifundisha kuwa mtu ambaye anaweza kuthibiti hali anavyosikia ili nisiweze kukasirika kwa haraka na vile vile niweze kusiidia wezangu kwa vitu ambazo wanahitaji.

Majirani wangu ninawafahamu lakini si kwa undani zaidi. Maanake asubuhi tutaonana na tutaweza kusalimiana lakini hatujuani kwa undani zaidi lakini tunajuana juu juu. Kwahivyo naweza kusema kwamba majirani wangu nawafahamu tu kwa hali ambayo si ya ndani zaidi.

Naeza kusema nina mahusiano bora na waze wangu. Manake kila mara nikikwama naitaji mawaidha. Huwa tunaeza kuwasiliana na wanaeza kunishauri kama niko na tatizo nini ambacho nafaa kufanya kwa hivyo niko na uhusino nzuri sana na wazee wangu.

Ndota yangu kubwa katika maisha ni kuweza kununua shamba, kujenga na niwe na gari yangu ambao naweza kutembea nao Kuna kule na niwe na pesa mingi sana kutokana na mazao yangu ya shambani na vile vile niweze kujimudu kimaisha.

Aina ya sanaa ninayoipenda ni ya uigizaji. Manake katika uigizaji huwa tunapata mafunzo ya mengi zaidi kuhusu jamii na vile vile tunaeza kuwa na talanta ya waigizaji wanapokuwa pale wakitueleza na kucheza mchezo huo na kutupatia mafunzo aina mbali mbali katika maisha. Kwa hivo sanaa inaipenda sana ni sanaa ya uigizaji.